Mda mwingi wakati wa mchana mi hupenda kulaa wari maharagwe na cabbage. Kwa sababu iso chakura kina urahisi wa kupika hauchukui mda wako mwingi na unapata kina virutubisho kina carbohydrate protein na hata vitamin kwa pamoja ko. Nikila hivo vyakula napata vina manufaa kwenye mwili wangu na huwa havini chukui mda mwingi kuvipika. Nikisha maliza huwa na shushia na glasi yangu ya maji na sikia tu mwili uko sa wa kabisa.